Ndio, napenda kunua vitu mtandaoni na wakati mwingine mimi hupenda kwenda kuviangalia mimi mwenyewe. Mara kwa mara, ninaponunua vitu mtandaoni, jambo la kwanza ni kwamba inanipunguzia wakati wa kutembea hadi sokoni. Jambo la pili nawezangalia bei tofauti tofauti kwa maduka tofauti tofauti pale mtandaoni ili niweze nikanunua. Na hii imekuwa ikinisaidia, inapunguza gharama, inapunguza muda, na kile ambacho nakitaka nakipata kwa utaratibu.

Asubuhi ninapoamka.Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya nachukua dakika chache mle kitandani kufuta pumzi. Hiyo unisaidia kuamsha mwili taratibu na kuondoa usingizi mzito. Pia hii inanisaidia kutafakari kwa muda mfupi na kijiuliza vile nitapanga siku. Mimi huenda bafuni napiga mswaki naoga ili nipate kuamka zaidi na kuhisi upya. Usafi wa asubuhi hunipa hali ya kujiamini na kunifanya nijiskie tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Pia mimi ninapo maliza pale mimi hunyoosha mwili hufanya mazoezi hapa pale kidogo ili niweza kupata nguvu za kuanza siku na kufanya kazi vizuri ninapomaliza mimi huchukua kiamsha kinywa. Ambacho kitaniwezesha kufanya siku, kufanya kazi kwa siku nzima.